Ndiyo, napenda kuogelea sana, kuogelea hunisaidia kupumzika na kufanya mazoezi ya mwili kwa wakati mmoja Ninapokuwa majini nahisi utulivu na mawazo hupungua Pia huimarisha afya ya mwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu Nishughuli ninayofurahia hasaa wakati wa mapumziko au hali ya hewa inapokuwa ya joto.

Utaratibu wangu wa kila siku ni kunywa chai, huwa naiandaa asubuhi mapema kabla ya kuanza kazi, nikichemsha kwa maji moto, mara nyingi naongeza maziwa kidogo na sukari kiasi, napenda kunywa chai nikiwa nyumbani au mahali tulivu kazini, nikikosa kinywaji changu cha kawaida nahisi mwili haujaamka vizuri na umakini hupungua kidogo.

Nimewai kusafiri kuenda maali pazuri sana ambako kulikuwa na mandhari ya kuvutia na utulivu mwingi Kulikuwa na hewa safi, mazingira ya kijani na watu wakarimu Nilifuraiya kutembea, kupiga picha na kujifunza tamaduni za wenyeji safari hiyo ilinifanya nijisikie furaha, amani na kunipa kumbukumbu nzuri ambazo bado nazikumbuka hadi leo.

Ninaenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki, maranyingi wikendi, huu ni muda wangu wa kutulia, kutafakari na kuimarisha imani yangu kuwepo hapo unisaidia kupata amani ya moyo na kunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha kila siku Wakati mwingine, pia huenda kwenye siku maalumu zaibada au sherehe za kidini, hasa ni napoitaji muongozo na faraja yakiroho.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku yangu ya kuzaliwa. Napenda sherehe hii kwa sababu hunipa nafasi ya kushukuru kwa maisha na kutumia mda mzuri na familia au marafiki. Si lazima iwe kubwa. Hata kusherehekea kwa chakula kizuri na mazungumzo ya furaha hunifanya nijisikie wenye thamani na furaha mingi sana.

Ndiyo, ni mewai kufikiria kwanzisha biashara yangu. Wazo hilo univutia kwa sababu linanipa nafasi ya kuwa huru katika maamuzi, kutumia ubunifu wangu na kujifunza mambo mapya. Ingawa kuna changamoto kama mtaji na hatari, faida ya kujitegemea na kukuza wazo lako mwenyewe unipa motisha kubwa sana.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda zaidi ni chinua achebe kwa sababu anaandika hadithi zinazogusa maisha, jamii na tamaduni kwa njia ya kuvutia. Napenda jinsi anavoweza kuwasilisha historia na maadili kwa maneno raisi lakini yenye nguvu. Nakumbuka kitabu chake cha Things Fall Apart ambacho kilinifundisha mengi kuhusu maisha ya jamii za kiafrika. Kila ninaposoma kazi zake nahisi kujifunza msisimko na kuhamasika.